Je unapenda kuangalia nyota? Ndiyo napenda kuangalia nyota kwa kuwa nyota ni kitu ambacho mungu aliumba na zinapendeza kwa hiyo napenda kuangalia nyota kuzihesabu zanisaidia kupunguza mawazo na pia kunieka kunieka mudi.